Lengo langu katika kazi yangu ni kuwa na ujuzi na kuongeza ujuzi kwenye kazi ambayo ninaifanya. Pia naweza taka kuongezwa cheo na pia kuwa mfano kwenye watu ambao tunafanya kazi na wao na watu ambao wanajiunga nasi kufanya kazi wakiwa wapya.

Tabia ambayo inanichukiza ni tabia ambapo watu wamejifunza kuongea mambo ya wenyewe ambayo haiwahusu unapata mtu anakusengenya anakuongelelea vibaya na mara kwa mara unaweza ukapata hilo jambo ambalo wameongea sio la ukweli wala ni la uongo.

Sina mazoezi ya kila siku lakini nina mazoezi ambayo huwa nafanya wakati ambapo nina muda kama kutembea napenda kutembea kilomita mingi. Hiyo huwa inanisaidia niweze kusikia mwili hukuwa umechoka na pia inawezesha mwili wangu kufanya mambo tofauti tofauti wakati huo.